Kabla ya kulala, mimi huwa nafanya mazoezi kwa muda wa masa mawili. Baada ya hapo, uwa natayarisha chakula cha jioni kwa muda wa lisali moja. Baada ya hapo, uwa naandaa kile chakula kwa meza na uwa natumia takribani ya dakika ishirini kula kile chakula. Baada ye uwa natafuta kitabu kusoma alafu ndiyo nilale.

Pahali pazuri ambapo huwa napenda kusafiri ni sehemu ya inji yetu inaetwa Pwani. Hii ni sehemu ambayo ikona ma mandhari safi. Apo ndipo huwa nakutana na watalii na pia huwa nakutana na watu kutoka sehemu mbali mbali. Na pia ni pahali ambapo pametulia na kuna upepo mwanana na ni mahali ambapo huwa najionea pahari.

Kazi ambayo ninaidhamini ni kazi ya uwalimu. Hii ni kazi ambayo nimeisomea na huwa naidhamini kwa sababu ni kazi ambayo huwa inaniwezesha kuinua viwango vya elimu vya wanafunzi wangu. Na pia huwa inanipatia fursa ya kunoa talanta za wanafunzi ili wakuje kuwa watu wa muhimu sana katika maisha yao ya usoni.

Mimi hupenda kununua vyakula. Baadhi ya vyakula ambavyo hua nanunua ni mboga na matunda. Baadhi ya matunda ambayo hua nanunua ni kama vile maembe, papai na nanasi. Haa ya matunda hunisaidia kunitia nguvu wakati ninapo fanya mazoezi yangu. Na pia hayana madhara yoyote katika mwili wangu.

Mimi huwa napenda kuwasiliana na watu kupitia katika simu ya rununu. Ama wakati mwingine, huwa nawasiliana na watu kupitia kwa mutandao. Huwa natumia programu kama vile WhatsApp, TikTok na hata Instagram. Hii huwa inakuwa ni njia rahisi kukutana na watu ambao wanaishi sehemu mbali mbali. Ama na ni watu ambao tunajuana na hatujai kutana kwa muda mrefu.

Nimewahi enda katika maonyesho ya sanaa nakumbuka nikiwa katika kidato cha pili na pia nikiwa katika mwaka wa kwanza katika chuo kikuu. Mimi pamoja na wanafunzi wenzangu tuliambatana hadi maonyesho ya sanaa kule Nairobi na tuliweza kusoma mambo mingi sana.

Mimu huwa napenda kusoma habari mtandani kuliko katika gazeti. Hii ni kwa sababu gazeti huwa ni ghali muno na pia si rahisi kupata gazeti kama huja itafuta wakati wa asubuhi. Na habari za mtandao huwa zina kuja kwa haraka na ni rahisi kupata.

Jambo muhimu la dini kwa maisha yangu ni kumuheshimu mungu na pia kuheshimu watu walio na miaka mingi kuniliko. Hili ni jambo ambalo limeandikwa katika Biblia na ninapo fanya hivo mtu huwa anaongezea siku mingi za kuishi hapa duniani.

Mimi huwa napenda kuandika kwa kompyuta wala siyo kwa mukono. Hii ni kwa sababu mimi niko na kompyuta ambayo huwa natumia wakati wowote. Na uwe inakuwa ni kazi rahisi kuandika nikitumia kompyuta na pia ninapo hitaji huwa naipata kwa urahisi.

Mimi huwa napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hiyo huwa ni kama fursa muhimu kwangu kufanya zoezi. Na hilo ni jambo ambalo huwa linanisaidia katika kukuza afya ya mwili wangu. Pia huwa napenda kutembea kwa miguu kwa sababu huwa ni kama jambo muhimu sana la kuniepusha katika kuhusika katika ajali.

Mimi huwa napenda kusikiliza mziki wa rumba na reggae. Huu ni muziki ambao nimeusikiza kwa muda mrefu tangu utotoni. Na ni muziki ambao huwa unaelezea historia, tamaduni na mila za watu katika jamii. Na mambo yanayotendeka humu duniani.

Mimi ningependa kusoma lugha ya kifaranza ama kijerumani hi ni kwa sababu uwa natamani sana kuzuru izo inchi ili kuendeleza masomo yangu ya chuo na pia huwa nataka kutafuta nafasi za kazi katika ichi ya ujerumani ama ufaranza.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi, pasipo ni kifaa ambacho kinaitwa WhatsApp. Hii ni programu muhimu sana kwa njia ya mawasiliano. Hii ni programu ambayo uwa inanisaidia kufanya mawasiliano na watu wanao ishi sehemu mbali mbali humu duniani na pia jamii yangu.